Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu sana kwanza when nakuwa na space ya kufikiria poa na kujaribu ideas mpia. Mara nyingi napata inspirations when I observe vitu around me, watu pia na experiences around me. Ubunifu huni saidia kusolve problems, kwa njia ile smart. Pia ufanya life na kazi ziwe more interesting na more effective.

Mimi napenda kufanya kazi na wengine sanasana ju team work inaleta ideas mob na hufanya kazi iende faster na vizuri. Lakini pia nikiwa peke yangu, when nataka sanasena kufocus au kupanga mambo yangu, peke yangu naonanga inakua productive sana. So naona both ni muhimu, ina depend na aina ya kazi na goals zenya mtu anataka kufika.

Mara nyingi mchana. Napenda kula chakula kinachonipatia energy na kushiba vizuri kama rice na nyama au ugali na sukuma wiki. Pia napenda kuinclude kama vegetables au salad kidogo kwa wingi. Pia napenda kukula matunda sana sana kama maembe, machungwa na mandizi.

Mimi, napenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu inanipa updates za latest event na topics na what's happening utapata haraka sana mtandaoni. Pia napenda kuangalia vitu za lifestyles na kujifunza mambo mengi kustay motivated. So online, mtandaoni kuna mambo mengi ya kusoma kushinda kwa magazeti, kwa maoni yangu.

Mimi nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuchagua ni taarifa gani ninashare na nani. Kutumia strong passwords na kuweka privacy settings kwa pia nafikiria mara mbili kabla ya kuclick vitu kama links au kama kupost. Ili nistay safe mtandaoni na confident.

Ndio, napenda kuogelea kwa sababu hufanya niji hisi nikiwa fresh na nikiwa energized. Napenda sana pale maji iko na ni safi na inaniletea peace of mind. Tena ina nisaidia kufocus tu kwenye movement na kupambazuka na kurelax kichwa. Kuogelea pia hunisaidia pia nikae nikiwa fit na ni vaibu poa ya kufikiria mambo kidogo.

Uzoefu gani? Uzoefu wangu wa kazi umenifundisha umuhimu wa discipline, patience na kushirikiana na wengine. Nilijifunza pia kushughulikia challenges kwa calm na kutafuta solutions badala ya stress. Kila experiences imenisaidia kwa confidence zaidi na pia kunifanya more decisive.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa kidogo ni cozy na kiko very organized. Kuta zina rangi ya neutral, zinanifanya najihisi nikiwa calm and relaxed. Kitanda changu ni poa sana. Na kina pillows na blanket nzuri, zinazofanya, nijihisi nikiwa very comfy, sana pale ninapopumzika. Kutoka dirishani, mimi naezakuona miti na street lights. Inaniletea vibes nzuri na feell tu nikiwa relax. Kitu kinachokipenda zaidi chumbani ni lightning yake ya peace. Na space inayonifanya nikue relaxed, poor na calm na pia kurest narest vizuri.